Naam, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia haswa wakati ambapo niko kwenye mapumziko sihitaji teknolojia na kwa mara nyingi hata ninaweza kuwa nipo mahali ambapo hakuna uwezo wa kukubali teknolojia kwa hivyo siku moja pekee ninaweza kaa wakati ambapo niko mapumzikoni na sifanyi kazi.

Ningependa kuwa na uwezo Kwa kusikia na kufikiria au hata kujua mambo yanavyoendelea kwa sababu Wakati ambapo hakuna mtu yeyote anayejua kwasababu ningekua ninaweza kujitayarisha kwa mambo mengine ya yanayokuja.

Ninapenda kucheza na watoto ambao walioko nyumbani watoto wa dada zangu na wa kaka zangu ninapenda kucheza nao kwa sababu watoto wadogo wanafurahia sana wakati mtu anapocheza nao.

Naam mimi huwa ninapenda kusafiri kwa kutumia ramani na pia gps Asaa wakati ambapo siijui mahali vizuri ama mahali ambapo ninapoenda sipajui vizuri huwa ninapenda kutumia gps kwa sababu ni nzuri na inanisaidia kunielekeza hili nifike mahali ambapo ninaenda bila kupotea Kwa hivyo naweza kusema kuwa ramani ya kielektroniki na pia gps zote zina usawa na huwa zinaanisaidia sana.

Ninashughulikia makosa kazini kwanza kabisa, kwa kutafuta jinsi ambavyo makosa hayo yalitendeka Kilicho sababisha makosa hayo, pili kabisa ninajaribu kutafuta suluhu la haraka ili kutatua Ama kushughulikia makosa hayo ya siendele kueneza, na kama ni kitu ambacho kinaweza kusimamishwa na simamisha kwa muda hadi tupate suluhu dhabiti la kumaliza kosa hilo kabisa na pia kuzuia lisiweze kutendeka tena.

Ninapenda shirika langu kwa sababu huwa lina jali mafanyi kazi wake na huwe linasaidia wakati ya mbapo mtu wanamatatizo ni shirika mzuri ya mbapo mtu wanaeza kufanya kazi bila wasiwasi wakua wezi kusaidika na jambo lolote hata lile lisilo laki kazi kutoka hapo.

Ninapenda chakula chenye ladha tamu kisicho na ugali sana chenye chumvi ya sawia na pia viungo viwe sawia visiwe vingi sana kwa sababu wakati ambapo chakula kina viungo vingi huwa kinaharibu ama huwa vinaharibu ladha ya kiasili ya chakula hicho kwa sababu mkwa hivyo wakati ambapo ninaanda chakula huwa ninahakikisha kuwa Nimeweka ladha ya sawia ambayo sio kali sana na sio pia ndogo sana ili chakula kiwe kitamu na chenye kulika.

Wakati ambapo nitaandaa ripoti za kazi, ninahakikisha kuwa nimetengeneza maandishi ambayo yanaweza kusomeka vizuri. Pia ninakusanya mambo ambayo yametendeka kazi kwa muda fulani kama ninafanya ripoti ya muda wa mwezi mmoja Nina husisha mambo ambayo yametendeka mambo ambayo yanahitaji kubandilishwa na pia kuweza kupendekeza mambo fulani kulingana na yale ambayo nilipata nilipokua nikifanya uchunguzi wangu na kuunganisha ripoti hiyo.

Kati ya vifaa yote vya kiteknolojia ambavyo vilivyo tunavyo kifaa kimoja kwa kwa hakika siwezi kukabila ni kifaa aina ya simu kwa sababu kwanza kabisa simu ni muhimu zaidi kwanza ikifika ni upande wa mawasiliano unaweza kutumia simu kufanya wambomengi zaidi mwaasiliano hasa wakati ambapo hatukutani na watu uso kwa uso uwa ninapenda kutumia simu ili kufanya mawasiliano pili simu inaweza tumika hata kwenye masomo kwa mitandao kama vile zoom ama google meet unaweza kufanya masomo ya kwa na pia mikutano mingine ya kikazi simu pia unaweza kuitumia kufanya kazi kuna watu ambao hutumia simu kama vile ni naitumia kwenye mtandao huwa silenzia kwa hivyo ukulikilinganisha anafafa vingine vyote vya kiteknolojia simu ndia muhimu sana kwangu na siwezi kuhishi possible simu.

Nyakati za jioni ninapenda kukula chakula kama vile nyama hasa nyama ya kuku na viazi na mboga kidogo ama wakati mwingine huwa ninaweza kuchanganya na matunda kidogo kwa sababu nyakati za jioni huwa kulingana na mawaidha ya daktari hufai kula chakula ambacho kina hufai kula vyakula ambavyo vina vina uzito sana kwa kuwa vinachukua muda mrefu sana kusagwa na mwili lakini wakati ambapo unakula chakula kisicho kizito sana kama hicho ama wakati mingine hata wali inakuwa rahisi kwa mwili kusaga haraka na kwa hivyo unaweza kulala bila matatizo yoyote ya kitumbo, hasa yale ya gesi Ama chakula kutosagwa vizuri kinachoweza kusababisha maumivu kwenye tumbo wakati ambapo mtu analala.

Wakati ambapo ninapanga kazi zangu hasa kazi, ninazofanya kazini ama mahali ambako nimeajiriwa, hua sipendi kufanya kazi kiholela holela bila mpango, kwanza kabisa hua ninapenda kupanga kazi kulingana na vile ambavyo ama haraka kazi ye inafaa kumalizika kama vile tunasema jinsi kazi inavyo faa kua imefanyika haraka ndivyo na mimi ninavyo harakisha kufanya Pia ninapanga kazi kulingata na umuhimu wake kama kuna zile ambazo ni muhimu zaidi na zinahitaji kufanyika kwa muda mfupi hizo ninafanya kwa wakati mfupi Pia ninapanga malengo yangu, ninahakikisha kua nimetimiza, nimepanga kazi yangu, kulingana na wakati ambao ninafaa kua, nimemaliza na vile ambavyo hiyo kazi inafaa kua imefanyika, ambavyo niifanye vizuri ya kuwa siwezi ama sina haja ya kuirudia tena.

Ninapenda majira ya vuli Kwa sababu kwenye majira ya vuli hakuna jotokali wala hakuna baridi zaidi napia ninajua majira hayo yakija ni wakati ambapo miti inaangusha matawi yake na inajiandaa katika kumea ama ku pata mapato mengine kwa hivyo ninajua ni majira mazuri tena yanapendeza kwa sabubu kuna miti yenye matawi mazuri na yarangi ya kupendeza kwa hivyo ni kitu ambacho ni kizuri kutizama na pia wakati huo hali ya hewa ni nzuri hakuna baridi sana na pia hakuna joto sana kuna hali ya sawia na hewa ni nzuri Wakati huo mtu anaweza kutembea hasa wakati wa majioni unaweza kufanya matembezi kidogo na pia hua inafurahisha kwa sababu wakati huo hali ya hewa ni nzuri na inaweza kusaidia kutembea bila wasiwasi.

Nyakati za asubuhi huwa ninapenda kunywa kinywaji cha chai ambacho huwa nasikia ikiwa tamu zaidi wakati ambapo unakwela na vyakula vingine kama vile mayai ama hata viazi vitamu mkate vyakula vingine ambavyo vinakuliwa sana sana wakati wa kiamshakinywa huwa ninapenda kuandaa chai yangu ya kiasili ya kiafrika kama tunavyoikunywa Unachemsha maji na chai na pia vyakula vingine Unachemsha maji na chai na pia kuongeza sukari iwapo mtu ambaye tuko na yeye anatumia sukari na wakati ambapo kuna mtu ambaye hatumii sukari huwa siongezi na ninapenda kuandaa chai na vyakula kama vile mayai au viazi vitamu nasikia zikiwa na faida nzuri sana na ninaweza kupata nguvu ili kuendelea na siku yangu vizuri.

Kwenye shughuli ya kuboresha michakato ya kikazi, huwa ninapenda kujiandaa vizuri ili nisiweze kupata shida wakati ambapo Ninafuata michakato wa mwami upangilio yangu, huwa ninapenda kutenga ah kila jambo na muda wake kama ninafanya ripoti, ninapenda kuiaanda ripoti hiyo, tuseme kwa muda wa masaa matatu kama ninafanya kuandika maagizo ninaandika maagizo hayo ama kupiana maagizo hayo kwa muda wa nusu saa kama ninaandaa mambo mengine kama ku mikutano huwa ninapenda kuandaa mikutano hiyo kwa muda wa saa mbili hasa nyakati za asubuhi ama hata nyakati za mchana baada ya chakula cha mchana ninaandaa kulingana na watu ambao na pia ninahusisha watu ambao wanastaili kuhusishwa na mambo fulani ya kikazi hivyo ndivyo ambavyo ninaeza kuboresha michakato na inakuwa rahisi kwangu na pia kwa wafanyikazi wenzangu kufuata michakato hiyo.

Wakati ninapopata kazi za dharura huwa ninapenda kuzishugulikia kwanza kabisa kwa kuzipa kipaumbele kulingana na jinsi ambavyo kazi hizo zina umuhimu wake huwa ninapenda kuzipa kipaumbele na kufanya kazi hizo kwa haraka zaidi Iwapo siwezi kufanya kazi hizo kivyangu, huwa ninajumulisha ama ninajumuisha wenzangu kazini na tunashirikiana katika kumaliza shughuli hiyo haraka iwezekanavyo kama ni jambo ambalo linahitajika na wasimamizi huwa ninapenda kufanya na kuhakikisha na kufanya marakebisho ambayo yana stahili ili kuhakikisha kuwa kazi hiyo imefanyika vizuri dhidi ya kuwa ilikuwa ni kazi ya dharura na inahitajika kwa muda mfupi zaidi Nina hakikisha kuwa haina makosa yoyote wakati ambapo inafika mbele ya wasimamizi.

Kazi yangu ninayoifanya inahusu kujumuika na watu kujukua reporti za watu kuhusu mambo fulani tunayoyafanya kwenye shirika letu ninaenda nikiokota maoni na pia kuangalia utenda kazi wa shirika katika sehemu mbalimbali za nchi Wakati ambako tunafanya kazi hizo tunaeza kujumuika na watu tofauti wa mila tofauti na wanaoishi sehemu mbalimbali Jambo hilo huwa linanifurahisha kwa sababu ninaeza kuenda kukutana na watu wengi ambao wana desturi tofauti na zile ambazo nimezoea Unaeza kusoma mambo mengi kutoka kwao na pia kujifunza na kufurahia kujua mambo mengi sana kuwahusu watu hao changamoto nyingi hasaa zinakuja wakati ambapo tunawasiliana changamoto za mwasiliano kwa sababu ya lugha kuwa tofauti na wale ambao wanajua lughga ya kitaifa ni wachache zaidi Lakini kitu ambacho huwa ninafuraia ni kuwa thidi ya matatizo kama hayo tunaweza kuwasiliana vizuri Jambo ambalo ningeeza kubadilisha na mambo kama hayo ni kuhakikisha kuwa kuna uhusiano ama mawasiliano mazuri yametengenezwa kama ni wa tafsiri watatafutwe ili tuweze kufikia watu wengi wa kama inavyowezekana.

Naam nimewahi kufuga mnyama na hata sasa bado ninafuga huwa ninapenda kufuga kuku kwa sababu kwanza kabisa ninapenda kula mayai sana kwa hiyo wakati ambapo nimefuga kuku huwa sipati matatizo yoyote ikifika ni mayai pia muda kwa muda ama nyakati fulani Baada ya siku kadhaa huwa ninapenda kukula nyama ya kuku hasa kuku za kienyeji Kwa sababu zina faida sana ya kimwili ikilinganishwa na kuku nyingine hizi za za dukani kwa hivyo wakati ambapo nipo nyumbani huwa ninapenda kufuga kuku wangu Ninawalisha, ninawapa maji nawapa chakula Unawatunza hadi wakati ambapo wanaeza kulea vifaranga wengine huwa ninapenda sana shughuli hiyo.

Ninapendelea sana kusoma habari mtandaoni kwasababu ninashinda ni kwenye kifaa changu ama vifaa vyangu vya kielektroniki masaa nyingi sana kwa siku na pia nina kuna mtandao Kuna mtandao ambapo ninaweza kusoma kile ambacho kinaendelea kila siku Wi-Fi inapatikana nyumbani masaa 24 kwa siku kwa hivyo Kila wakati ya ambapo ninahitaji kujua kitu Nitaingia mtandaoni na kuangalia habari zinazo endelea Siwezi kabisa kusema kuwa sisomi magazeti kwa kuwa kuna vipengele muhimu sana kwenye magazeti ya ambazo ninaweza kuzisoma.